Kila ninapuamuka asubuhi, cha kwanza huwa na mshukuru mungu, nasali, baada ya hapo huwa na soma biblia, naeza nikasoma sura mbili au tatu, kulingana na muda, ambao nitakua nimeamuka. Baada ya hapo, ninapata kifungua kinywa, na baadae ratiba zingine zinaendelea, kiwemu kuoga na kuendelea na shuguri zingine nilizo nazo.

Ili kushirikiana na timu kwanza huwa tunaweka mikakati ya pamoja. Kama timu, tunaungana pamoja kuhakikisha marengo yetu yanaenda sawa. Nini tunahitaji kwa wakati fulani. Baada ya hapo, ndipo tunaanza kufanyia kazi yale malengo yetu kwa pamoja.

Mandhari nzuri ya ambao nimewai kuiona ni water, water show, mandhari ya maji. Ilikuwa ni nzuri sana. Unaona maji yavyochezwa kwa namna tofauti, kwa miondoko tofauti, yakifuatana na mziki ambao unakuwa unapigwa. Kwa hiyo, kwa kweli ilipendeza sana.

Kwa kawaida huwa nalala masaa nane, masaa nane au masaa sita inategemea. Kuna wakati naweza nikachelewa kulala, alafu nikamka mapema au nikachelewa kulala na nikamka kwa kuchelewa pia. Lakini angalau masaa nane kwa siku.

Malengo niliyonayo ni kufungua kampuni yangu binafsi na pia kuendeleza biashara zangu. Kwa sababu nazo biashara na zofanya kwa hiyo, natamani kupata mtaji zaidi na kuipanua biashara yangu zaidi. Kwa hiyo kupitia kazi yangu, natamani kupata mtaji zaidi ili kukuza biashara nayo ifanya.

Bado ni kijana kwa hiyo naufurahia ujana wangu bado sijawa mzee kusema kwamba nipende kurudi kwenye ujana. Mimi ni kijana na hufurahia ujana wangu kwa kweli ukiwa kijana una nguvu unaweza kufanya kila kitu. Ni nafasi ya kufanya mambo mengi akili inaweza kufikiri vizuri yea kwa hiyo naufurahia ujana wangu.